Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo naweza sema ni simu yangu kwa sababu simu yangu ni ya muhimu sana. Ninaitumia kuwasiliana na watu, ninaitumia kuenda mtandaoni kujua ni nini kinachoendelea katika nchi ama taifa, nakitumia kusoma, nakitumia kwenye ramani, kama natembelea mahali ambapo sipajui, natumia GPS, ninatumia simu yangu pia kujifurahisha, labda kuangalia filamu kwenye programu kama Netflix. Kwa hivyo naona simu ni kifaa cha muhimu sana na ninaona siwezi kuishi bila simu siku hizi. Siku hizi ni lazima nikuwe na simu ili maisha yangu yawe rahisi.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kutembelea maeneo yote ya utali ama mataifa tofauti kusafiri kwenye mataifa hayo. Nikiwa na uhuru, nikiwa na pesa ambazo ni nazihitaji zote bila uwoga na ninatumai ya kwamba maisha ni mwangu nitafika kiwango hicho ambacho ninaweza kusafiri kwenye taifa lolote, kwenye eneo lolote la kitali ninalitaka kwa sababu nikona uwezo wakifedha ama uwezo muingine wowote ambao unaitajika.

Lengo la muda murefo ambalo ni konalo kazini ni kufikia viwango vya kuwa msimamizi mkuu wa kampuni yangu. Kwa sababu ni kiwa hivo ni takua ninapata mshahara mkubwa. Nikuwe ni na wasimamia wafanyi kazi wengine wadogo. Hilo ndio lengo kuu. Lakini lengo kubwa kabisa ni kuwacha iyo kazi. Ni kifikia hicho kiwango cha msimamizi mkuu, basi nitachana na hiyo kazi, bada ya mda ki dogo ninataka ni wachane na kazi hiyo, nitoke mahali pale, niende nianze kampuni yangu. Biashara yangu ya mambo ya urembo hivi, mambo ya mafuta, ya nyuele na ngozi, ambayo nitafanya na ni wajiri watu ingine. Hayo ndio malengo yangu ya mudamurefu.

Mimi napenda mvua kwa sababu mvua inasaidia sana kumaliza vumbi barabarani na vumbi si nzuri inafanya labda macho ikuwe inauma na pia ukitoka nyumbani kwako umengara umeoga vizuri umevaa nguo yako nyeupe kukiwa na vumbi inaenda inachafuka lakini kukinyesha hakuna hayo mambo. Alafu tena mvua ikinyesha sasa wakulima wanaeza lima na wapate mazao. Kwa hivo tunajua mvua ikiwa njaa haitakuwa katika taifa. Kwa hivo mimi napenda mvua tena napenda vile wakati wa mvua kuna jotojingi sana. Kwa hivo hayo mambo yote yanafanya mimi ni pendelee mvua sana.

Kushugulikia makosa kazini, jambo la kwanza ni kukubali ya kwamba kuna kosa limefanyika. Jambo la pili sasa ni kuangalia litaweza kutatuliwa vipi. Labda tunahitaji sisi kama wafanyikazi tu keti tuzungumze, tuone namna ambayo tutaweza kutatua. Tatizo, labda mtu atahitaji aketi chini, aandike ripoti upya, ama afanye marekebisho akitumia programu kama Microsoft TV, afanye hayo na kosa litakua limetatuliwa. Kama kosa linahitaji labda kumjulisha mteja, basi tutapiga simu, tutaongea na mteja na kumwambia makosa yametoka upande wetu, na kwamba tutayarekebisha. Na mara nyingi unapata hatufanyi makosa makubwa. Makosa mengi yakijulikana yanatatuliwa kwa urahisi sana.

Napendelea mwanga wakati, kwa sababu mwanga wa kati si mkali vile, kwa hivo hauta haribu labda macho, unajua sa zingine mwanga mkali nao, ukikaa kwenye eneo lenye mwanga mkali macho yanaweza anza kuuma, labda mwanga ule pia unaeza haribu ata na ngozi. Lakini mwanga wa kati umetulia, ngozi haita haribiwa, macho yakosawa, na unaeza ata ukaangalia, unaweza ukatumia macho yako bila kuogopa yatapata madhara. Kwa hivyo mimi, napendelea mwanga wa kati.

Mkate ambao na upenda ni mkate wa mgano, mkate wa kahawia. Kwa sababu mkate wa kahawia, jambo la kwanza nikua hauna skari nyingi. Nikilinganisha na mikate mingine. Naona mkate wa kahawia hauna skari nyingi kwa hivo na upendelea. Nikiuchukua labda niupake blue bandi yangu, ninaweza nikaula bila atakusikia kama na nachafuka roho kwa hivo na upendelea huo nikilinganisha na mikate mingine.

Mchezo ambao naupenda katika olimpiki ni mchezo wa kukimbia, ukimbizi wa marathoni. Unajua mimi nimetoka sehemu ya Kenya na Kenya ikona sifa ya kuwa na wakimbiaji wazuri wa marathoni. Kwa hivo mimi ufuraia sana kujiangalilia wakimbiaji wa marathoni. Kwa sababu ninajua ama ninajuanga tu kutakuwa na uhakika lazima pawe na mkenya hapo mbele ambaye labda atakua nambari moja ama mkenya ambaye atakua nambari mbili ama tatu. Kwa hivyo kwa sababu ni mbio ambazo zinapendwa sana na wakenya wenzangu na kuna uwezekano wa mkenya kushinda mashindano hayo, basi mimi napenda sana kuangalia mchezo wa marathoni kwenye olimpiki.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti sana sana kwenye simu yangu, ninaweza nikajirekodi labda nikiimba wimbo. Ama wakati ambapo nimefikiria mistari kadhaa ya wimbo ambao nauandika, ninaweza nikajirekodi mahali popote alafu baadaye nitasikiza na nione pale naweza rekebisha. Pia natumia teknolojia ya sauti kuwasiliana na watu kama kwenye programu ya WhatsApp. Saa zingine tunatumia tu unarekodi sauti badala ya kumuandikia mtu ujumbe, unatumia sauti. Kwa hivyo unaweza sema ni ukweli mimi natumia teknolojia ya sauti. Hata kanisani, tunaitumia microphone zetu kuimba. Hizo zote ni aina tofauti za vile teknolojia ya sauti inatumika maishani mwetu.

Marafiki zangu, tunapenda kusafiri pamoja. Mara kwa mara tunatafta eneo ambalo hatujawayi safiri, eneo lakitali, tunaenda pamoja, tunajifurahisha. Na pia wakati mwingine kama tukona sherehe ya moja wetu, tunapenda kutembeleana, labda ni siku ya kuzaliwa ya mmoja wetu, tutaungana ili tupate kufanya sherehe pamoja, kama ni harusi ya mmoja wetu, tutaenda pamoja. Hivo ayo ni mambo katha ambayo sisi kama marafiki ufanya ama kusaidiana kama moja wetu akona tatizo tunajiunga pamoja kama ni kuchanga tuchange ili tuweze kumtoa katika tatizo lake. Kwa hivo ni mambo mengi ambao hufanya sisi kama marafiki.

Kuwakaribisha wafanyikazi wapya, jambo la kwanza ni kuwasalimia, halafu kuwajulisha majina, majina yangu naitwa nani, halafu pia wananiambia majina yao, halafu tunajuana hivo. Alafu baada hapo labda nitambiwa niwaunyeshe mahali ambapo watakuwa wanaketi, ama niwapatie habari za kazi ambazo watakuwa nafanya, pia na watembeza kwenye ofisi, na watembeza ofisini na kuwajulisha nisha pamoja na wafanyi kazi wengine. Na pia nawaambia kama wako na swali lolote ambalo wangetaka kuniuliza wako huru. Wako huru kuniuliza mimi ama wafanyi kazi wengine kazini. Na nikifanya hivyo naona wame tumewakaribisha vizuri. Na baada ya muda unaona tu wamezoea wamekuwa ni wafanyi kazi kama sisi wengine.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kusema ukweli hata sikumbuki mara yangu ya mwisho kusoma gazeti. Gazeti sikumbuki nilisoma gazeti lini. Labda niende tu mahali labda kwa hoteli hivi na kukuwe na gazeti, ninapitia pitia tu juujuu lakini sisomi sana. Siku hizi ninaenda kuangalia habari za taifa za dunia kule mtandaoni kwa sababu ni rahisi. Na nikiwa na simu ni rahisi sana kwa sababu kifaa hicho niko nacho kila mahali kila siku. Kwa hivyo badala ya tena kuenda kusoma magazeti, si nitumie tu habari ambazo ziko mtandaoni na ni rahisi kuzifikia nazisoma upesi na hakuna haja ya kutumia pesa tena kununua ati gazeti. Kwa hivyo mi napendelea habari za mtandaoni.

Mimi nanunua vitu kutumia simu, ni natumia simu yangu kununua labda, vifaa, vya kutumia kwa nyumba, ama mara nyingi nikienda madukani nikose, kitu ambacho nakihitaji, basi narudi kwenye simu yangu naangalia programu kama zile za jumia, ama naenda kule tiktok, naangalia kama kuna mtu anauza kitu ambacho nakihitaji. Na wakati mwingine mimi hununua, hununua vitu vile kupitia tu simu bila haja ya mimi kwenda madukani. Kwa hivo ni ukweli mimi hununua vitu ni kitumia simu.

Naweza sema ya kwamba mimi hupiga picha labda mara moja kwa siku. Mara moja kwa siku nikitumia simu yangu. Sana sana mimi najipiga selfie. Selfie naweza nikaipiga la kama mara moja hivi kwa siku lazima nitatumia simu yangu kuchukua selfie. Lakini picha zingine hizo nazo zategemea. Labda nikitembea mahali papya ama nitembee maeneo yenye mandhari mazuri ambayo yanapendeza. Basi naweza chukua picha zingine na picha nyingi. Lakini kila siku naweza sema mimi utumia kamera yangu kuchukua picha. Labda yangu mwenyewe selfie ama kitu fulani. Labda nimeona mtandaoni ambacho nataka nikumbuke badaye. Nitatumia simu yangu kuchukua hiyo picha.

Nimewahi kuona bahari, mara kadhaa maishani mwangu, nimetembelea sehemu za pwani ya Kenya, na nimeona bahari ya India, kule sehemu za Mombasa, na Diani, na Malindi, na mimi napenda sana kuenda kuogelea baharini nikitembea huko na kutembelea kwenye mchanga wa bahari. Kwa hivyo ni ukweli, nimeona bahari, mara kadhaa maishani mwangu.

Ili kujitunza nahakikisha ya kwamba nimekula chakula cha afya kama matunda hivi, na mboga, mboga mboga hivi zenye afya nzuri, na kunywa maji mengi. Pia nahakikisha ya kwamba nimelala vizuri. Mwili wangu umepata usingizi wa kutosha ili kupumzika na ili nikuwe nguvu kwenye siku inayofuata. Pia nahakikisha kwamba naishi maeneo masafi, maeneo yenye usalama, ili nisije kujiingiza katika shida. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo mimi hufanya, ili kujitunza. Pia nahakikisha kwamba sikunywi pombe, situmii dawa za kulevya hiviwala kuvuta sigara, kwa sababu hizo zinaweza haribu mwili wangu. Kwa hivyo nahakikisha situmii kitu chochote ambacho kinaweza nidhuru kama binadamu.

Mwalimu ambaye na mkumbuka shuleni alikuwa anaitwa Madam Olunga. Madam Olunga alikuwa mwalimu wetu wa hesabu napia alikuwa mwalimu wa drama. Alikuwa anatufunza mambo ya kuimba na uigizaji wa michezo shuleni. Lakini namkumbuka sana sana kwasababu alikuwa mwalimu mwenye roho safi sana. Wakati nilimaliza masomo yangu ya darasa la nane ni kakua tuna fedha za kunipeleka shule. Alisaidia kunganisha walimu ilikuhakikisha kwamba nimepata msaada wakujiunga na shule ya upili. Kwa sababu hiyo mpaka waleo huwa na mshukuru sana na na mkumbuka kila wakati. Kwa sababu ya msaada ambao alinipatia wakati ule.

Usiku naweza kaa hadi saa tano hivi ya usiku. Au wakati mwingine hadi saa sita. Lakini inategemea sana sana naweza chukua muda mwingi labda kuomba hivi kusali. Wakati huo naweza kaa sana mpaka labda saa sita au kuna saa tano. Lakini muda mwingine sichukui masaa mengi kwa hivyo tu masaa ya saa nne hivi najipata nimeenda kulala.

Kujiandaa kwa mkutano, jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba kifaa ambacho nakitumia kama ni mkutano ambao nitaufanya kwa video na simu, nahakikisha kwamba charge yangu ya simu iko sawa. Na wifi yangu ikosawa ama data yangu ya simu imetosha kunitumikia wakati wa mkutano. Na pia kama kuna mambo ambayo nafaa niyazungumzie nasoma kuyahusu nafanya utafiti nahakikisha ya kwamba maandishi yangu yako sawa, notes zangu ziko sambamba na zinafatana vizuri. Kwa hivyo, hivyo ndio mimi nafanya. Kwa hivyo, nitapitia yale maswala ambayo tunafaa tuyazungumzie na nifikirie mambo ambayo ningetaka kuyaleta mbele ya mkutano ili yapate kuongelelewa.

Kusherehekea mwaka mpya nitaenda kwetu nyumbani kuungana na jamii na familia yangu, wazazi na ndugu zangu hivi tukue pamoja. Halafu tunakusherekea kwa kuhakikisha kwamba tumepika vyakula vya aina tofauti ambazo tunapenda kama pilau kule, chapati, kuna kuwa na vinywaji kama soda hivi, majuisi ya watu wanywe wafurahie. Halafu hiyo siku tunavaa nguo zile tunazipenda, halafu kunakua na muziki taratibu nyumbani watu wanazungumza, tunakula pamoja, tunachoma nyama pamoja, tunasherehekea, halafu masaa mengine ya jioni tunafanya michezo kama jamii hivi, tunacheza, tunashindana, tunafurahi, na pia tutakua na muda ambao tutasoma neno na tuombe na tukabithi mwaka mpya kwenye mikono ya mungu. Kwa hivo, hivo ndio sisi tunasherehekea mwaka mpya.

Mtu anaye anza kazi ningependa kumshauri yakwamba jambo la kwanza ni ajifunze ili akue na uhakika wa mambo ambao anafaa kuyatekeleza yeye kama mfanyi kazi. Aielewe kazi yake vizuri na ningependa pia kumshauri ya kwamba akiwa na swali, akiwa hana uhakika wa namna ya kufanya jambo asinyamaze. Aulize wale ambao wakona ujuzi zaidi ili wamsaidie kufanya jambo hilo vizuri. Na ningependa pia kumshauri ya kwamba akue anafika kazini wakati ambao unafaa. Awachane nahakikishe kwamba mambo ya kuchelewa kazini haipo. Akitoka kazini labda kwenda kukula chakula cha mchana hakikishe kwamba amerudi wakati ambao unafaa. Pia ningependa kumshauri ya kwamba akipatiwa majukumu kazini, hakikishe ya kwamba ameyatimiza kwa ule muda ambao amepewa ayatimize. Kukitokea wakati ambako labda hawezi kufanya kazi zote amesema, amepewa afanye ni jambo la muhimu kumjulisha yule aliye mpatia kazi hile ya kwamba hataweza kumaliza kazi yake kwa hivo aongezewe muda. Kwa hivyo la mwisho ni kumshauri ya kwamba, awe anazungumza. Kukue kukona mawasiliano asikuwe ananyamazia jambo, kuwe na mawasiliano mazuri katiyake na aliye muajiri, ama mawasiliano mazuri katiyake na wafanyikazi wengine, na mawasiliano mazuri kati yake na wateja. Kama kuna mawasiliano, watu wataelewana. Kukosana ama kutoelewana kunatokea ambapo, watu hawawasiliani vizuri. Kwa hivo azingatie mawasiliano, azingatie muda na aweze kuwa mtu mwenye makini na kufanya kazi kwa BD. Akifanya hivyo basi ataona ya kwamba atafanikiwa na atatapata kuongezwa cheo akiendelea na moyo huo huo wa kupenda kazi yake na kuithamini.

Mimi sipendi kuendesha baisikeli, hata kusoma ukweli hata sijui kuendesha baiskeli. Nimejaribu mara kadhaa kujifunza kuendesha baisikeli lakini ngo, hakuna. Nime ngangana nimejaribu, lakini mimi sijaiweza kuendesha baisikeli. Kwa hivo naeza sema sipendi kuendesha baisikeli, kwa sababu hata nimejaribu kujifunza, imenishinda.

Kusema ukweli mimi nafurahia kufanya kazi. Nikiwa peke yangu. Na sijui mbona, lakini naona ya kwamba ninafanya kazi vizuri nikiwa kivyangu. Kwa hivo, haimanishi ya kwamba sifanyi kazi na watu wengine, nafanya, lakini nikifanya kazi peke angu naona nafanya kazi nzuri bila kuwahusisha watu wengi. Kama tuko wengine, basi kweli nita wahusisha kwa sababu hiyo kazi inahitaji watu wengi kuhusika, lakini nikiwa peke yangu nafurahia kwa sababu ninajipanga tu mwenyewe, ni mimi nitajipangia masaa yangu ya labda ya kuingia, kufanya jambo fulani, na sihitaji kuuliza watu kabla ya kufanya ama kuamua jambo lolote kazini. Kwa hivyo nikiwa kivyangu naona niko na uhuru zaidi, niko na uhuru zaidi, ninafurahia sina uwoga wa kumkasirisha mwingine labda, ninafanya vile nataka, nitatumia masaa yangu vile napenda, kwa hivyo mimi napendelea kufanya kazi peke angu.

Mchezo ambao ninapenda kutazama ni mchezo kukimbia wa marathoni naupenda sana kuangalia kwenye televisheni ama kwenye video zile za kule YouTube. Nafurahia sanasana kwa sababu ni mchezo ambao unapendwa na wakenya. Na wakenya mara nyingi hushinda wanapata labda nafasi ama nambari ya kwanza, ama ya pili, ama ya tatu katika makimbizi ya marathoni. Pia mimi napenda kutazama mchezo wa kuogelea kwa sababu napenda kuogelea. Kwa hivyo natazama tu nikiwa na nia sanasana tu ya kujifunza ama kuona vile wale watu wanaogelea ili nione kama nikienda mimi kuogelea ile yangu huku naweza fanya vile wanafanya. Kwa hivyo kuogelea natazama sanasana kuona kama kuna kitu naweza jifunza, eeenh sasa kuogelea na mchezo wa marathoni.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ni naikumbuka sana ni wakati moja ambapo mama yangu alinipeleka kwenye hifadhi ya chaifa ya wanyama huko nakuru. Na ilikuwa marayangu ya kwanza kutembelea hifathi la wanyama kama hilo, na siku hiyo tulitembea tulienda kwenye hifathi na basi, basi ambayo hubeba watu ambao wanaenda kutembelea hifathi hilo. Alafu tuliona wanyama tofauti na kumbuka mnyama wakwanza kuona likuwa ni nyani nyani hapo penye kiingilio ambapo tulisimama kununuwa tiketizetu alafu tukaenda hivo tukaona ziwa la nakuru na kulikuwa na ndege wa flamingo warembo sana waliikuwa wengi siku hio pia tuliona wanyama wengi kama twiga. Pia masaa ya jioni jioni tulienda sehemu ambayo tuliona simba. Lakini walikuwa simba ambao wamelala. Lakini tuliwaonea kwa umbali sana. Pia tukaona nyati. Haya, ulikuwa wakatimzuri sana. Nilifurai. Alafu mamangu alikuwa amebeba amepika chakula nyumbani ambapo tulikibeba. Alafu tukaenda kukilia huko. Na tulipigwa picha. Ulikuwa wakatimzuri sana.